Mfanya biashara mbora mwenye ninajua ni rafiki yangu mwenye anauza manyanya. Nampenda kwa sababu, hiyo biashara anaifanyanga kila siku bila kuchelewa. Kitu cha ajabu alicho kifanya siku moja ni kuuza nyanya mkokoteni yote. Kenye ningependa kuuliza kenye najifunza kutoka kwake ni ukarimu.

Napenda sana majira ya kiangazi. Chenye ilifanya nipende majira ya kiangazi ni kwa sababu kukiwa na kiangazi pia kuna mazuri tofauti yanakuja nayo kama unaweza kuwa na vitu zenye unaweza uza kama kinyasa wakati wa kiangazi unaweza uza vest za wanaume wakati wa kiangazi.

Napenda kula na familia yangu, napenda kusafiri na familia yangu. Napenda kushiriki na familia yangu, napenda kuimba na familia yangu. Napenda kufanya vitu mingi sana na familia yangu. Lakini sana sana napenda kuhishi na familia yangu na kula pamoja.

Ndio nikamilishe kazi kwa wakati huwa najikaza na najituma sana. Kama nilikuwa nifanye kwa muda wa wakati mawili. Wakati mbili naeza fanya kama wakati tatu. Kwa hivo ni kujituma kujituma ndio inafanyanga nakamilisha kazi kwa wakati.

Ninapofurahi nikiwa nyumbani huwa na lima. Kulima inafanyanga nakuwa na furaha. Sana sana kupanda maua. Juu maua ni uhai na maua inafanya mazingira ikae poa. Saa kwa furaha nyumbani napenda kulima na kumunyunyizia maua maji.

Jambo la dini ni yenye ni muhimu kwangu ni kuwa kuhusu Yesu Kristo mtoto wa mungu. Kwa kusema kuwa tutafika kwa mungu ama tutuenda binguni kwa kupitia Yesu Kristo peke yake na hakuna njia ingine yoyote ya kufika huko. So hiyo ndo jambo la dini muhimu kwangu.

Asubuhi nikiamka kitu ya kwanza mimi hufanya ni kutandika kitanda alafu naosha uso nikisha osha uso natayarisha chai. Nikisha tayarisha chai naenda kwa duka nanunua kitu kama mkate nakuja nakunywa chai yenye nimetayarisha alafu namaliza hivyo.

Wakati wa baridi kali huwa nachemsha kahawa nikisha chemsha kahawa na ikunywa alafu na vaa nguo nzito na naji funika na blanketi nikisha maliza hivo nikishaa fanya hizo vitu zote sasa naendelea na kazi yangu yenye nilikuwa nafanya.

Nashugulikia wateja vizuri sana. Nashugulikia wateja kwa utaratibu na kwa heshima na kwa ukarimu. Kila mteja nampa heshima yake na kila mteja namshugulikia na ukarimu. Kwa hivo nashugulikia wateja vizuri sana na hekima kwa sababu nikona iyo hekima ya kuwashugulikia.

Jioni napenda kula ugali juu ugali inashika tumbo vizuri ukienda kulala hautasumbuka tena na njaa uamke saa nane ati ati uko njaa sasa mimi napenda kula ugali ugali na kitu kama maziwa hivi ama sukuma ama mboga bora tu ni ugali na kitu.

Napenda harufu tamu sana sana. Napenda harufu ya keki. Keki ikipikwa ama mkate. Napenda sana hiyo harufu yake kwa sababu huwa inasaidia hata mwili. Mwili inachangamka nasikianga ni kama mwili imechangamka nikisikia ya harufu tamu ama harufu ya maua pia napenda harufu ya maua.

Kumbukumbu poa yenye niko nayo ya utotoni ni venye siku moja tulienda kwa shangazi yangu alafu, tukampata, ametoka, yeye na watoto wake. Nasati vile tulimpata hawako na sisi tukakaa tu pale, tukawangoja, lakini venye tutulingoja hawakukuja, tukatoka, tukaenda. Nakumbuka iyo siku tulikaa sana, tukawangoja sana, lakini tulifanya vitu mingi tofauti.

Chakula chajadi yenye napenda ni ugali kwa sababu nimezoea kukula ugali kutoka nikue mdogo nimezoea kula ugali kutoka nianze kutafuna na kumeza chakula nimeishi kukula ugali na pia napenda samaki kwa sababu mini mjaluo.

Napenda kuandika kwa mkono kwa sababu ukiandika kwa mkono ni raisi sana kukumbuka. Na pia kuandika kwa kompyuta ni mzuri kwa sababu ni raisi na unaenda haraka sana. Na kuandika kwa kompyuta ni ngumu sana kupoteza kenye umeandika. Lakini ukiandika kwa mkono unaezafuta ama iraruke ipotee.

Wakati nina wasiwasi natulia na ninafanya meditation na ninajikumbusha yakuwa mimi ni nani na kuwa nina uwezo na nina nguvu wa kukumba shida lolote yenye inanikujia yenye inajaribu kunipata ya inajaribu kunieka chini.

Ndiyo nimewahi kufuga mnyama, nimefuga wanyama wengi sana. Nimefuga sungura, nimefuga ng'ombe, nimefuga mbuzi na hata sai, ninafuga paka. Kwa hivo ndiyo, ninapenda kufuga wanyama na nimewahi kufuga mnyama wengi sana.

Ndiyo ninaweka picha zangu mtandaoni na nimekuwa nikiweka picha zangu mtandaoni. Kutoka nikuwe mdogo kwa sababu nimelelewa na hiyo namna na pia ninaweka filamu zangu mtandaoni nikielimisha watu kuhusu kazi ninayofanya ili niweze kupata wateja.

Wakati umeme unavokatika nitafanya mazoezi. Mazoezi kama push up. Ama nitachukua kitu nianze kusoma kama bible biblia. Nianze kusoma biblia nijifunze vitu mpya mpya. Mara ingine pia stima ikipotea, nitatoka nitatoka nje niende nikatembe, nione nje kukoaje.

Lugha ningependa kujifunza ni kijapan. Ningependa kujifunza kijapan kwa sababu napenda sana nchi ya Japan. Na Japan ni nchi yenye kuwa na watu wazuri. Na Japan pia imetoa filamu. Mzuri mzuri sana zenye nimependa kuwatch. Kama anime, kama One Piece. Kwa hivyo ningependa kujifunza Japan. Ki Japanese.

Napenda rangi ya samawati kwa ukuta ya nyumba kwa sababu inaonyesha taa vizuri na pia ni rangi yenye inavutia sana. Napenda rangi ya samawati kwa ukuta wa chumba na pia napenda rangi nyeupe. Rangi nyeupe pia ni inafanya jumba inakaa kuwa uhai.

Napenda mahali pa kimya, mahali pame nyamaza, juu ni mahali pametulia, unaweza fikiria vizuri, unaweza fanya vitu zingine, lakini mahali kuna kelele hata huwezi fikiria. Mahali kuna kelele sana sana hata unaweza umwa na kichwa. Sana napenda mahali kumekimya, si mahali kuna kelele.